Mimi kwa kawaida huwa nimependa sana kunywa chai na kahawa. Huwa na kunywa chai na kahawa kila siku. Kwa kuwa nimependa kunywa kahawa ili nasikia kahawa ikinichangamsha mwili alafu chai baada ya siku hivi kila siku ninapo amka. Huwa nina nina chemsha kahawa na wekelea pamoja na ndimu na wekelea pamoja na asali pamoja na tangawizi. Ili, hii kahawa ni kikunywa inanichangamusha mwili asubuhi na unaniamsha na unanipa uchangamfu wa mwili ambapo sasa naweza endelea kufanya kazi zangu. Alafu, kahawa nakunywa sana sana, saa kumi unusu asubuhi alafu unapofika wakati wa wakati wa saa kumi na mbili asubuhi huwa naanda chai yangu huwa sasa labda naanda chai ya maziwa chai majani ya chai alafu na maziwa huwa na chemsha maji, pamoja na maziwa. Alafu naongezea majani chai, na chemsha hio chai mpaka ya tokote vizuri. Alafu na kunywa chai na naweka sukari kidogo. Chai hii, huwa na kunywa mwendo wa saa mbili asubuhi, kabla ya kuenda kazini. Alafu pia hii chai, inapo baki na huwa na beba nikienda kazini na ikunywa kwanzia saa nne. Nakunywa chai kwanzia saa nne asubuhi wakati wa mapumziko, wakati wa mapumziko ninapo kuwa kazini. Napenda sana chai na kahawa zote, huwa nakunywa zote.

Mimi huwa napenda mwezi wa tano sana. Mimi huwa napenda mwezi wa tano sana, mwezi wa tano ni mwezi wa mei. Huwa napenda sana mwezi wa tano kwa sababu huo ndio mwezi ambao niliweza kuzaliwa. Nimependa sana mwezi wa mei kwa sababu huo ndio mwezi ambao nilizaliwa. Na huu mwezi wa mei pia katika marafiki wangu wote nina marafiki wa sita ambao wote wamezaliwa mwezi wa mei. Hivyo ya manisha kuwa napenda mwezi huu kwa sababu kuna sherehe nyingi sana. Tukisherehekea sherehe ya kuzaliwa ya kila mtu sherehe zinakuwa ni nyingi sana. Tunakula, tunapatana, tunapiga gumzo. Napenda sana mwezi wa mei. Napenda sana mwezi wa mei, ndio juu pia mwezi huu ndo naweza kupata zawadi nyingi zaidi napata kuwasiliana zaidi napatana na familia.

Unapofanya kazi, lazima ukuwe na lengo kazini ndo uweze kufaulu, na lengo lango sana kazini ni kuweza kuimarisha idadi ya vitu, idadi ya vitu tunavyouza kila muezi, hilo ndo lengo lango zaidi kwa kuwa. Kila wakati tunauza zaidi, katika mfuko wangu pia pesa inakua zaidi. Kuna ile ada ambayo natoza kwa kila kitu ninacho uza. Lengo langu mrefu zaidi, kazini, ni kuekeza akiba ila siku moja niweze kufungua biashara yangu. Ndiyo.

Vitendo vya wema nimevitenda mingi sana ila katika ubinadamu wangu huwa sipendi kutaja sana. Nimetenda mengi kwa mfano nimeweza kusaidia watoto mayatima na chakula. Nimeweza kutembelea wajane. Pamoja pia nimeweza kulipia watoto karo ambao watoto sio wangu karo. Na kutenda wema huwa inafanya unapata baraka zaidi. Na pia unapotenda wema unahisi vizuri kwa kuwa umeweza kumsaidia mwenzako ambaye hakuwa amejiweza. Hivo kutenda wema ni muhimu sana duniani. Na kutenda wema kutenda wema unafanya unabarikiwa zaidi. Huku huwa tunasema tenda wema nenda zako. Tenda wema nenda zako. Malipo ya hapo mbinguni, malipo yapo mbinguni. Kwa hivyo.

Mimi ni shabiki wa mziki, na kama shabiki wa mziki, nimependa sana kuenda katika tamasha za mziki. Kwa kuwa, unapoenda katika tamasha za mziki, unaweza kumuona msanii ambaye unampenda, unamuona pale anapo kutumbuiza. Kwa hivyo, nimependa kuenda sana katika tamasha za mziki. Nimeweza kuenda tamasha za mziki kadhaa, hapa Kenya, kwa mfano, nimeweza kumuona msanii bien. Nimeenda tamasha kule kisumu nikamuona msanii na ambaye anaitwa Costa Ojwang'. Na pia nimekwenda tamasha za mziki huko Nairobi tena. Msani kutoka Congo anaye imba rumba na ambaye anajulikana kama fally ipupa ameweza kuhudhuria na kunitumbuiza pia kama shabiki. Nimependa sana kuenda katika tamasha za mziki. Sana, na nimehudhuria kadhaa, na nitaendelea kuhudhuria tamasha zingine mingi za mziki. Kwa kuwa tamasha za mziki, inafanya, unasisimka mno. Kwa kuwa unamuona msanii, unayependa nyimbo zake, pale, akikuwe, akikuimbia pale.

Huku Kenya ninapoishi, huwa kuna majira kadha wa kadha. Kwa mfano huwa kuna kiangazi halafu kuna wakati mwingine kuna mvua kali sana. Mvua kali sana. Na wakati mwingine pia kuna. Msimu wa baridi. Mimi sana sana huwa napenda msimu wa mvua ya masika, mvua kidogo. Na msimu wa baridi kwa kuwa misimu hayo huwa inafanikisha mimea kumea bila kuharibika. Na pia wakati wa kuna mvua ya masika huwa hakuna vumbi na pia hakuna hakuna jua kali ambayo ina inaweza kukuharibia ngozi. Mimi napenda sana msimu wa baridi. Napenda msimu wa baridi na mvua wa masika. Kwa kuwa ninapenda sana upanzi. Wakati huo pia napenda kwa kuwa napenda msimu napenda msimu wa baridi kwa kuwa niko na ng'ombe wa maziwa na ng'ombe wa maziwa huwa hawapendi joto jingi sana. Huwa hawwpendi joto jingi sana. Huwa nahisi vizuri wakati wa baridi kwa kuwa naweza kuvalia naweza kuvalia nguo nzito kama vile naweza kuvalia nguo nzito kama vile jumper kwa kuwa ndiyo.

Mimi napenda kufanya kazi wakati wa asubuhi. Wakati wa asubuhi napenda kufanya kazi wakati wa asubuhi kwa sababu wakati wa asubuhi akili bado imechangamka, bado mwili hujachoka bado kuna nafasi ya masaa. Wakati wa asubuhi wajua bado hakuna mbio ya kufanya kazi. Sasa mimi napenda kufanya kazi asubuhi. Wakati wa asubuhi ninapofanya kazi huwa ninafanya kazi kwa ustaarabu, nafanya kazi zaidi, nafanya kazi kwa utiifu, kwa umakini. Kwa sababu asubuhi huwa mtu bado akili, akili bado changa asubuhi, bado hakuna mawazo asubuhi, ndio.

Wakati wa siku ya jumamosi na jumapili, hizo ni zile siku ambazo siendi kazini. Wakati wa jumamosi, hua naanza siku yangu kwa kuamuka sa kuminambili ya subuhi. Baada ya sa kuminambili ya subuhi, nataharisha kahawa yangu. Baada ya kunyo kahawa, naenda nachukua maji. Nafanya usafi kidogo nyubani kama vile kupanguza meza kupanguza vumbi kupanguza vumbi kwa kabati kufagia kufagia nje ili kusio na uchafu baada ya hapo baada ya hapo uwa sasa baada ya hapo sasa huwa ni na wakati wakupumzika sasa kila weekendi maramingi kazi yangu weekendi inakuwanga kuchunga kuchunga kuchunga kuku wangu bata wangu na mbwa wangu kua mini mfugaji wa kuku hiyo ndo siku ni na nafasi ya kuangalia kuku wangu kuwapa dawa na kuwapa lishe lishe bora. Kwa kuwa mimi ndio na wa angalia. Ndiyo hiyo ndio kazi mingi ambayo mimi hufanya wikendi.

Kazi ya nyumba ninayo ichukia sana ni kufua kufua nguo huo nachukia kwa sababu huwa naona ni kazi nyingi sana. Kufua ni kazi nyingi sana. Mimi nyumbani huwa napenda kazi ya kuosha vyombo. Kazi ya kuosha vyombo na kupika. Kufua huwa imenishinda sana ni kazi ngumu sana wakati mwingine. Nachukia kufua kwa sababu wakati ninapofua yaacha vidole vyangu vimechanika. Yaacha vidole vyangu vimechanika mno. Hivyo huwa sipendi kufua sana mimi. Sipendi kufua sana. Huwa nampa mke wangu nguo anifulie ama nampa mke wa mtu wa kazi nguo anifulie.

Mwaka uliopita, niliweza kufanikiwa kazini kwa mfano. Kwa siku, tulikuwa tunauza kreti mia moja ya mikate. Kufika mwezi wa disemba, tulikuwa tunauza kreti mia mbili hamsini. Hivyo niliweza kufanikiwa kwa kuendeleza faida na pia kuendeleza biashara. Baada kufanikiwa hivyo, wenye kampuni wakanipandisha cheo na pia kupandishwa cheo inamaanisha kulipizwa kupata mshahara wajuu zaidi. Hivyo nilihisi nimefanikiwa sana wakati wa mwaka uliopita.

Huku duniani huwa tunaishi pamoja na kuishi pamoja kwa watu wakati mwingine watu hukwaruzana. Si kila wakati watu huelewana na mambo yao ya kaenda laini, wakati mwingine watu huko sana. Na mnapo kosana na mtu, waeza kuwa mke wako, waeza kuwa familia, yaeza kuwa kazini, waeza kuwa mtu ambao mmepatana na yeye njiani, kama katika pilka zako za shugli za siku. Na ukitaka wakati kuna mgogoro unachoweza fanya zaidi ni kujaribu kama umekosea mwenzako wamwambia pole, na kama pia mwenzako ndie amekukosea, anaitajika kusema pole. Hivo, mimi nasema pole kwa mtu ambayo nimemkosea. Wakati mwingine mtu anapo kosea, mnajaribu tu mnaongea napa kuwa na mgogoro, mnaongea ili muweze kutatua shida ambayo imeleweza kuleta mgogoro baina yenu.

Mimi kama mkenya, ninapenda mboga katha wakatha. Ama kwa mfano huku kenya tunamboga katha. Mimi hua nakula mboga ya cabbage, kabeji, wakati mungine nakula suku mawiki. Na wakati mungine pia kuna mboga halisi ya huku tunaita mboga ya kienyeji, katha. Kwa mfano mrenda, kwa mfano mchicha, kwa mfano kunde, na pia managu. Napenda sana mboga wa managu ulio shikanishwa pamoja na kunde pamoja na skuma wiki mboga vyote mboga vyote ikishikanishwa pamoja huwa unapata chakula chenye afya na ladhaa bora.

Mimi kama mkazi wa Kenya, naishi katika jimbo la kajiado, sehemu ya kitengela, mtaa wa non kupira. Na, ninapoishi, nimeishi nyumba hii kwa muda wa miaka, ishirini na mbili sasa hivi. Nyumba huu niliingia wakati tuliingia na familia yangu, baba mzazi na mama mzazi, pamoja na dada yangu. Lakini tulipo kuwa wakubwa, wazazi wangu wakahama, hivyo nikabaki na nyumba pekee yangu. Na wakati huu nyumba hii naloishi, ikona sehemu ya kulala, vyumba vitatu, pamoja na jikoni, pamoja na sebule. Na nyumba hii ni ya mawe, napenda nyumba hii kwa kuwa sina majirani ambao wananipigia kelele na pia nimepata uwezo wa kufuga wanyama ambao nawaweka kwa ajili ya chakula. Na pia usalama napenda ninakoishi kwa kuwa kuna usalama dhabiti. Kwa kuwa pia kwa kuongezea usalama nimeongezea mbwa katika nyumba. Napenda eneo hili kwa kuwa pia nimepanda miti na miti. Miti huwa natulia katika miti ili kupata kivuli na hewa safi ninapo tulia nyumbani jumamosi na jumapili.

Katika maisha ya binadamu, sio kila wakati mambo huwa inaendea laini, wakati mwingine tunapata na majanga, masaibu, na wakati tunakuwa na majanga au masaibu, huwa unajipata kuwa na wasiwasi. Kwa mfano, ukiwa na masaibu, unaweza kuwa na masaibu ya hela, masaibu ya kiafya. Na unapokuwa na masaibu, huo unajipata unakuwa na wasiwasi kama binadamu. Kwa kuwa hujui, utaweza kulitatua vipi ilo shida ulio nalo wakati huo. Na mimi, kwa mfano, nikiwa na wasiwasi. Hua najipata sana sana nikienda dukani, nikinunua sigara ili nipulize sigara, nitulize mawazo kidogo. Na tuliza mawazo kidogo kwa kweza kubugia katika kufuta sigara, uvutaji wa sigara. Ila hali kuvuta sigara ni mbaya kwa afya. Lakini nikivuta sigara huwa inanituliza. Na wakati mwingine, ili niwache kuwa na wasiwasi. Inabidi niingia katika mazoezi. Nikifanya mazoezi, mwili inatulia na wasiwasi unapungua.

Mimi nashiriki katika jamii kwa mambo mengi. Mfano nashiriki katika kanisa. Mimi ni kiongozi wa vijana katika kanisa la katoliki. Na pia mimi ninafunza vijana wadogo wale ambao wako katika chuo kikuu. Nawafundisha maisha na jinsi ya kutunza afya yao. Pamoja na mimi bado huwa nakaa na wajane, pamoja na mayatima, tunapiga gumzo, tunawasaidia na chakula, fedha, na vitu vinavyo hitajika kila siku. Na pia huwa nawanunulia vijana wadogo ambao wanacheza kandanda, tunanunua mipira, nasare za kuchezea mpira.

Napenda kufanya kazi peke yangu, na pia napenda kufanya kazi na wengine. Na, kwa sababu, ya kazi yoyote ambao naifanya duniani, lazima utahitaji kufanya kazi na watu wengine ndio uweze kufanikiwa zaidi. Kwa mfano, kazi ninayo fanya mimi, siwezi fanya peke yangu, lazima nifanya pamoja na watu wengine. Kwa sababu, kazi ni nayo fanya, nikiweza kuifanya kivyangu, siwezi kufanikisha lolote. Hivo basi napenda kufanya kazi na watu wengine, ndio niweze kufanikisha mambo na pia kujengana na wenzangu.

Mimi napenda sana vinywaji vya kuburudisha. Ila wakati kuna jua jingi sana, napenda sana kukunywa beer baridi. Napenda sana kubugia mvinyo, napenda sana beer baridi. Wakati ambapo kuna jua, siku ya jumamosi nimetulia hivi nyumbani, niko katika kivuli, napenda sana kunywa beer baridi.

Katika maisha, tumefunzwa mambo na ulimwengu, tumefunzwa na wazazi, tumefunzwa na walimu. Na katika maisha yangu kwa ubinafsi, nimefundishwa mambo mengi na watu tofauti. Na mtu ambaye amenifundisha mambo mengi sana duniani ni baba yangu mzazi. Baba yangu mzazi alima amenifunza mengi, amenifunza kuwekeza akiba, amenifunza kupika nikiwa angali kijana mdogo. Baba mzazi amenifunza kuendesha baiskeli nilipokuwa mdogo. Amenifunza mambo muhimu mengi muhimu sana sana amenifunza kukua mwanaume. Na kukuwa mwanaume baba katika jamii na katika familia.

Katika maisha ya binadamu, kuna mazoea mazuri na kuna mazoea mabaya. Mazoea mazuri yanaweza kukujenga na yaweza jenga jamii. Na pia, kuna mazoea mabaya ambayo yanaweza kukuharibu na bado kuharibia jamii. Jambo ambalo nilijaribu kujifunza mazoea. Jambo nzuri sana ambalo nilijizoesha katika maisha yangu ni kufanya mazoezi na kulula vyakule vyenye afya. Ivo na chakula vyenye afya. Ivo nimejizoesha sasa nilifundishwa na baba mzazi na pia sasa mimi nimejifunza na ningependa pia watoto wangu waendelee hivo hivo.

Waomimi kama mtu mzima wa miaka thelathini. Wakati wa zamani tulikuwa tunasoma gazeti. Kwa kuwa hatukuwa na mitandao kila mahali. Hivi sasa sikuhizi nasoma sana habari kutoka kwa mtandao kwa kuwa nirahisi sana kupata habari mtandaoni kwa wakati ufao. Kwa kuwa gazeti ukitaka gazeti ina ukitaka kupata habari kutoka kwa gazeti. Gazeti ya leo inaleta habari za jana. Na wakati wa unatumia mtandao, unapata habari wa wakati huo kwa wakati ufaao. Hivo, hivo napendelea sana kutumia mtandao. Kwa pia kwakua kupata gazeti, muda huu haukui ni raihisi sana. Na wagazeti pia, iko katika bei ya juu sana.

Mimi, huwa nafurahishwa sana na mwanangu. Mwanangu mtoto wangu wa kike. Nikimuona huwa napatwa na furaha sana. Kwkuwa, nilimpata wakati nilikuwa na changamoto sana. Na baada ya hapo, Mungu akaweza kunibariki. Baada ya hapu, nilifanya kazi kwa bidii, Mungu akaweza kunibariki. Sasa, kila wakati ninapomuona mwana wangu. Huwa napata nguvu ya kufanya kazi zaidi kwa kuwa ananifuraisha sana siku yangu siku yangu ikiisha nikimona huwa nina furaha sana moyoni. Mwana.

Mahali ninapoishi, huwa kuna joto jingi sana. Na huwa napenda sana kupigwa na upepo katika kivuli. Wakati wa mchana, wakati ambapo kuna jua kali. Kwa kuwa sina AC katika nyumba yangu huwa sina AC katika nyumba yangu kwa sababu AC inatumia inatumia stima zaidi. Na kutumia stima zaidi itani bei ya stima itaenda juu. Hivyo nimezipenda sana kufungua madirisha katika nyumba ama wakati joto umezidi zaidi naenda katika kivuli cha mti nakaa chini natulia nikipigwa na upepo.

Mimi napenda sana hesabu, kwa sababu hesabu ndio maisha yetu ya kila siku. Hesabu ndiyo kila kitu, iwe hela, iwe hela, iwe chakula, iwe chochote kile. Na mimi napenda hesabu, nilipenda hesabu pia kwa kupitia masomo, katika chuo cha msingi, katika chuo cha upili, na bado nikafanya hesabu katika chuo kikuu. Na hesabu ilikuwa ya kunifurahisha sana na nilipata hesabu kuwa rahisi. Ninafurahia sana kufanya hesabu. Kwa kuwa hesabu iko katika kila kitu tunachofanya duniani.

Hivi sasa nimekawia sana kuenda maktabani. Sijazuru maktaba kwa muda wa miaka kumi sasa. Mara ya mwisho kuzuru maktaba ilikuwa mwaka elfumbili kumi na sita wakati bado nilikuwa katika chuo kikuu. Na nilikuwa naenda maktaba kwa kuwa ilikuwa katika chuo kikuu kuenda kusomea mitihani na kwa kufanya utafiti. Hivi sasa sijaenda katika maktaba yoyote pia kwa kuwa, kupata maktaba, maktaba, maktaba siku hizi si rahisi kupata. Na kwa kuwa pia vitabu vingi, tunajinunulia vitabu vingi, tunajisomea kwa nyumba tu. Hivo siendi maktaba kama.

Mimi napendelea viatu sana, viatu ambavyo si vyeusi vya kazini. Napenda viatu ambavyo vinaitwa sneakers. Napenda sneakers kwa sababu sneakers waweza valia na chochote, waweza valia na kaptura, waweza valia shati, waweza valia na sare za kazi. Hivo napenda sneakers kwa kuwa ni viatu ambavyo ukivalia unahisi uko vizuri. Inakupa changamoto, unahisi kama wewe, wewe ni kama dunia yako.

Mtaa wangu, mtaa wangu unaitwa Kitengela katika jimbo la kajiado na ninachopendeya mtaa wangu, mwanzo ni majirani wangu wamepanda miti mingi, hivyo miti inaleta hewa safi na upepo mzuri wakati wakunajua kali. Na pia napenda mtaa ninao ishi kwa kuwa usalama umeimarishwa, usalama umeimarishwa, kuna askari, kuna askari wa lango na pia kuna askari wa polisi karibu ambaye kukiwa na shida yoyote ya usalama anakuja. Na pia napenda mahali ni nakoishi kwa kuwa hali ya anga huwa iko sawa mwaka mzima, hakuna mafuriko, hakuna kiangazi.

Msimu ninaoupenda wa mwaka zaidi ni msimu wa krismasi kwa kuwa msimu wa krismasi ni msimu wa sherehe na simu huu unakuanga ni wakati kutoka mwezi wa oktoba, novemba pqmoja na disemba. Wakati huu pia huwa kuna mavuno zaidi katika shamba na katika kutoka kwa mifugo hivyo basi. Msimu huu huu unasisimua kabisa kwa kuwa kuna chakula, kuna sherehe. Na pia kuna hela kutokana na kwa kuuza bidhaa mbali mbali. Na msimu huu huwa unafurahisha kwa sababu wakati huu watu wengi hawako kazini. Hivyo mnaweza kushirikiana pamoja na familia, ndugu na marafiki. Wakati mnaofaa na mpige gumzo na mpige sherehe.

Mimi huwa nimependa chakula sana. Na nimependa chakula sana za kitamaduni zaetu huku Kenya. Kwa mfano samaki. Na wakati mwngine unapo pata pesa kidogo. Ukiamua kwenda kujiburudisha katika hoteli ya kifahari. Kuna wakati mmoja nimejaribu vyakula vingi vyakigeni. Kuna wakati mmoja nimeenda nikajaribu sushi. Sushi ni chakula ya kijapani. Ambayo yatengenezwa na samaki ambao bado wako mbichi pamoja na mchele halafu unaikula ukiwa ukishikilia na vijiti chakula hiki kimependwa sana na wajapani sijui kwanini wanaipenda lakini hakikunifurahisha chakula kingine ambacho ni mejaribu cha kigeni ni kala kama kalamari kalamari ni chakula ya bahari ya kibahari na pia nimejaribu american bugger pizza vitu kama vile pizza vitu mata vile hot dog. Nimejaribu vyakula vingi vya kigeni. Lakini napendelea sana chakula vyakula vyetu vya kiasili.

Nimewai kupokea zawadi nyingi sana, kutoka kwa ndugu, familia, pamoja na rafiki. Na zawadi nzuri ambalo nimeweza kulipokea katika maishani mwangu. Ilikuwa kutoka kwa binamu yangu ambaye alinunulia simu aina ya iphone hii simu nilikuwa nimeitamani sana kwa miaka mingi. Na alikuwa akisikia sana nikiongelea mambo ya, kutamani sana hii simu. Ila wakati siku moja katika siku yangu ya kuzaliwa, nilikuwa katika mkahawa fulani, akakuja, akanishtua, ghafla hivya, akaja akanikabidhi, simu ya iPhone ambayo nilikuwa nimeitamani kwa muda mwingi sana, nilifurahi sana, iyo ndo ilikuwa zawadi nzuri sana ambayo niliwayo kupokea.

Nimewai kufanya kazi ya kujitolea katika ujana wangu, katika baada ya kukamilisha chuo kikuu, kabla ya kuingia katika chuo kikuu, baada ya shule upili, niliwai kufanya kazi katika kampuni moja, na nilikuwa nimefanya kazi ya kujitolea, kwa kuwa bado ingali nilikuwa najifunza. Nilifanya kazi hiyo kwa kujitolea kwa kuwa nilikuwa najifunza kazi. Ili mimi niweze kujifunza kazi kutoka kwa mahali nilipo kuwa ninapofanya kazi. Baada ya chuo kikuu, baada ya kuhitimu chuo kikuu, nilifanya tena kazi ya kujitolea katika serikali. Nimefanya kazi ya kujitolea kwa muda mwingi, miaka miwili, takribani miaka miwili.

Mimi kama mpenda chakula, ninapenda nyama aina nyingi zaidi. Mimi kama mluo kutoka Siaya County, ninapenda sana samaki. Ilhali, huwa ninapenda nyama nyingi kama vile ya nguruwe. Napenda sana nyama ya nguruwe ya mbuzi ya ng'ombe. Sana sana huwa nakula nyama ya ngombe. Lakini kwa kupendelea sana, napendelea nyama ya nguruwe. Nyama ya nguruwe ndio inanipendeza zaidi kwa kuwa wakati unapopika nguruwe, unampika pamoja na mafuta yake, ukikaanga, bila supu, nguruwe huwa mtamu sana, napenda sana nguruwe. Lakini kwa kuwa mluo, samaki ndio nakula zaidi. Nakula samaki zaidi, lakini napenda nyama ya ngurue zaidi.

Mimi huwa napenda filamu kadhaa napenda filamu za ucheshi, napenda action, napenda drama, napenda pia filamu za filamu za wrestling, na mimi filamu ambayo nimependa zaidi ni comedy, filamu za ucheshi, na kwa filamu za comedy, kwa mfano huku Kenya, napenda sana kumuona msanii ambaye anajulikana kama awinjaa, napenda sana kumuona awinja ambaye anaitwa jaclyn vike. Napenda sana filamu zake ako katika youtube. Anafanya komedi na bado anafanya drama. Mara ya kwanza nilipoona filamu ya awinja ilikuwa katika mara ya konza nilipoona filamu ya winja ilikuwa kuhusu ndugu yake ambaye alikuwa amepotea. Kumbe ndugu yake alikuwa amepotea lakini ilikuwa inasemekana kuwa amefariki. Baada ya hapo nikaona filamu yake nyingine tena ambayo ilinifurahisha. Na nilimjua huyu mwenye hii filamu kupitia mwneye filamu alikuwa akiigiza katika kipimdi kilichokuwa kikiitwa papa shirandula ya komedi na ilikuwa inafurahisha watu wengi. Kutoka kwa watoto, watu wazima na wapamoja na waze na wafilamu ningependa kuirudia tena na tena na tena.

Katika simu yangu niko na programu mingi ambayo natumia kila siku. Kwa mfano niko na X, niko na Facebook, niko na Instagram, niko na Snapchat, niko na TikTok, niko na Canva, niko na M-Pesa. Programu hizi zina kila programu ikona shugli yake kwa mfano nikitaka kuona kanda za video naona katika YouTube tiktok X wakati ninapitaka kufanya shughuli za ki hela nafungua programu ya mpesa. Na programu ninao tumia kila siku ni io ya Mpesa. Kwa kuwa Mpesa ni ya pesa na tumia programu ya Mpesa wakati wote kila siku.

Mimi, nimependa sana nimependa sana kuamka mapema. Ndiyo niweze kutekeleza shughuli zangu za kila siku. Kwa kuwa pia, ndio niweze kuamka mapema, huwa ni lalala mapema pia usiku. Kwa mwendo wa saa tatu siku huwa ninapata kwa nikiwa nishalala. Ndiyo niweze kuamka subuhi mwendo wa saa kumi, nijitayarishe mambo ya kazini.

Huwa sipendi kukimbia kwa kuwa huwa sipendi kukimbia sana. Kwa kuwa kukimbia huwa inanichosha sana ili kufanya mazoezi mimi huwa natembea. Huwa natembea kwa mwendo mrefu au mwendo kasi ili niweze kufanya mazoezi. Kwa muda mrefu kwa kuwa kukimbia hufanya huwa nachoka. Na kukuwa nina shida ya mapafu. Ndiyo, nimezoea kutembea. Napenda sana kutembea. Sipendi kukimbia kabisa.

Ndo, mimi ni mpenda asali, kwa kuwa asali ni nzuri kwa afya. Mimi hutumia asali kila siku kwa kutengeneza kahawa, kahawa ambayo iko na ndimu pamoja na tangawizi. Ili kufanya iwe utamu na pia asali ni dawa, asali ni dawa. Mimi napenda sana asali. Na wakati pia nakunywa stafftahi nikitumia mkate. Huwa pia natumia asali kupaka katika mkate wakati ninapochukua staftahi.

Sipendi vyakula vya haraka. Kwa kuwa vyakula vya haraka huwa vimepikwa na kemikali nyingi pamoja pia na mafuta nyingi ambayo si nzuri kwa afya ya binadamu. Huwa na vikula vyakula hivi kwa wakati mmoja. Labda mara kama moja kwa mwezi sana sana nimependa kuku na viazi vya kukaanga. Ninapenda kuku sana na viazi vya kukaanga lakini huwa na vinunua wakati mmoja kwa mwezi. Sipendi sana vyakula vyaraka kwa kuwa vinadhuru afya wakati unapo vikula sana kwa kuwa pia unapata unanenepa zaidi.

Ujuzi ninao taka kuimarisha katika maisha yangu binafsi ni ujuzi unao husiana na ukulima. Kwa kuwa ukulima ndio kioo cha jamii, katika ukulima ndio tunapata chakula, katika ukulima ndio tunapata mavazi, katika ukulima ndio tunapata hewa safi, katika ukulima ndio tunapata vitu mingi, vitu vingi sana duniani. Ningepeda sana kuimarisha ujuzi katika ukulima sanasana katika ufugaji wa wanyama kama vile kuku. Pamoja na mimea kama vile mboga ya kiasili. Kwa kuwa hivo mboga ni dawa.

Mimi napenda sana muziki, na kwa kuwa mimi napenda muziki, napenda sana kucheza ngoma, sana sana muziki wa rhumba, kwa sababu muziki wa rhumba una utaratibu fulani, hauna mwendo wa kasi, unapocheza mchezo wa rhumba, unacheza kwa mwenda wa aste-aste. Huwa napenda kucheza sana nyimbo, ninaposikia katika redio, ama katika televisheni, ama ninapozuru tamasha, kama mbapo msanii ninayependa, anatumbuiza, ninapenda sana kucheza ngoma.

Wakati nikupo kazeni, kuna wakati ambapo unapato na changamoto katika kazi ya weza kuwa changamoto ya kikazi, changamoto ya kifedha ama changamoto ya kumbinafsi. Na wakati ya mbapo ni na changamoto, huwa wakati mwingine huwezi kasuluhisha mgogora au changamoto unapokuwa peke yako hivyo. Ninapu hitaji msaada katika kazi, huwa ninaongelesha wafanyakazi wenzangu, tunaongea, tunatathmini, kisha badae. Kama wanaeza kunisaidia kutatua, tunatatua. Kama atuezi saidika, tunaenda kwa tunawulizia msaada kutoka enje ama kwa mtu ambaye ni mtalam katika jambo filani, milinala yitaji msaada kazini.

Tangu utotoni nimekua na marafiki wengi, wengine wako hai wengine wamefariki wengine ingali bado tunaongea, nimepata marafiki pia katika kazi, nimepata marafiki katika chuo kikuu, nimepata marafiki kanisani, nimepata marafiki kutoka mtaa, marafiki nimewapata wengi sana. Ila kuna marafiki wa karibu sana. Marafiki wa karibu wale ambao tumelelewa nao wanajua mambo mengi kuhusu na pia najua mambo kuwhusu. Wakati mimi upatana na marafiki wakaribu sana sana wakati wa jumamosi na jumapili. Kwa kuwa marafiki wa karibu huwa hatuezi kupatana wakati mwingi. Kwa sababu kila mtu ameshugulika kikazi. Ninapo kuwa na marafiki zangu wakati wa wikendi. Hua tunaenda katika sehemu za kujiburudisha. Tunakunywa mvinyo moja mbili, baada ya mvinyo tunapiga gumzo, wakati mwingine tunaangalia mpira. Tunaangalia mpira kandanda televisheni, alafu marafiki wa kazini hua tunapatana baada ya kazi, kila siku jioni baada ya kazi kutathmini kazi lilivyokuwa na kupanga jinsi ambavyo tunaweza kujikuza kibinafsi katika kampuni na pia kueza kuekeza akiba kivyetu kuunda chama na watu wakazi.

Muda wangu mwingi wa bure huwa natumia kusoma, kujielimisha, kujielimisha katika mambo mbali mbali, ujuzi mbali mbali kwa mfano ukulima, ufundi, pamoja na upishi. Na wakati mwingi kwa mfano kila siku, baada ya kazi huwa na kuwa na muda kidogo masaa kama moja mawili, na jieneza kimasomo, najieneza kimasomo kwa kutumia vitabu, mtandao, kanda za video. Na wakati wa wikendi, ninapo kuwa nina wakati wa bure, huwa napiga gumzo na familia, tunakula chakula pamoja, naenda tunatembea, tunapiga, tunaona mandhari ya nje, tunatembelea familia, mama, baba.

Mimi, kama mtu mzima wakati huu, ninapenda kuvalia nguo ambavyo havinibani, nguo ambayo nikivaa, ninasikia, nina hisi vyema, nina hisi kama ambayo nimevalia kama mfalme. Sana sana nguo ambayo napenda kuvalia ni nguo aina ya ninapenda shati. Shati za kazini shati ambayo zina ufunguo. Na kola halafu ninapenda kuvalia. Ninapenda kuvalia longi ya aina ya khaki. Kwa sababu ukivaa una unakuwa vyema. Hapo zamani nilikuwa nimependa sana kuvalia. Nguo aina ya jeans. Lakini miaka ilivyo zidi nikaacha kuvaa jeans, nikaanza kuvaa khaki. Napenda sana kuvalia suti wakati mwingine napoenda kazi.

Ninapenda sana kujaribu teknolojia mpya kwa kuwa dunia tunayoishi saa hii, mambo yanabadilika kila siku, kila siku. Mchana kutwa usiku kucha, mambo yanabadilika sana kiteknolojia. Kwa kuwa ukibaki nyuma kiteknolojia, hivo basi utabaki nyuma pia kimawazo, kwa kuwa hutaweza kupata habari zile habari za wakati wakati ufaao. Na teknolojia mpya, nimependa sana kutumia kwa Copia. Teknolojia inarahisisha kazi. Kwa mfano, unapo, ukitaka kuchemsha chakula chako, unatumia 'microwave,' ukitaka kuoka keki wako, unatumia mashine ya kukanda, badala ya kutumia mikono. Teknolojia ya kisasa inarahisisha kazi sana. Inarahisisha kazi.

Mimi kama mpenda mziki, nimetamani sana kujua kutumia ala za muziki, lakini mimi si mwana muziki, lakini ningependa sana kujua kufundisha angalau hata ala moja ya muziki, kwa mfano piano, guitar, piano, guitar, pamoja na drum. Lakini nimewahi kuona na watu wakijifunza gitaa kanisani kwenye matamasha mbalimbali ila mimi mwenyewe sijawahi kuwa na ile tamaa ya kujifunza kupiga gitaa kwa kuwa mimi si mwana muziki.

Ninapenda sana kuchora na kupaka rangi. Lakini si wakati mwingi sana. Lakini napendelea sana kuchora kutumia penseli. Napenda kuchora vidunde, vidogo vidogo. Kama vile kalamu, kama kiti. Vidude vidogo vidogo. Wakati ninapofunza mwanangu masomo mwanangu wa miaka mewili huwa tunachora pamoja naye namfunza kuchora. Alafu pia baada ya kuchora katika vitabu pia tunapaka rangi. Tunapaka rangi na mtoto tunajifunza. Huwa pia kuna ukuta ambayo nimeweka nyumbani ya kueza kupaka rangi. Kwa mtoto na mimi ili tusichafuwe kwingine katika nyumba. Napenda sana kuchora. Kuchora napenda sana. Pamoja na kupaka rangi.

Katika maisha tunahitajika kuwa na hekima flani flani ili tuweze kuishi na watu ili tuweze kujiendeleza. Na hekima, tunafunzwa na watu mbalimbali ambao tumeweza kuishi nao tangu utotoni. Tukianza na mababu, wazazi walio tulea, walimu wa shuleni na pia watu nje watu wa kanisani. Hekima ninayo jifunza kabisa. Ni hekima ya utulivu. Utulivu, utulivu na kunyamaza. Utulivu huwa inasaidia kwa kuwa utulivu inafanya wakati kuna mgogoro ama nini. Hakuna mabishano kati ya watu. Na nimejifunze pia hekima ya kunyamaza. Ongea tu wakati unapohitajika kuongea. Kunyamaza ni muhimu kukua nyamaza haya saidia sana kukwepa migogoro na watu.

Mimi ni mpenda nanywa chai na kahawa zote, lakini ninacho pendelea zaidi ni chai. Ninapo kunywa chai, ninakuwa na utulivu fulani mwilini. Ninapo kunyo chai, huwa ninakunywa chai sana kwa kuwa pia, chai ndio nakunywa nayo. Wakati wa staftahi ninapokunywa chai asubuhi. Kwa kuwa chai bado nakunywa wakati wa mchana, nakunywa chai tena usiku ninapoenda kulala. Ninapenda chai zaidi ya kahawa. Kahawa nakunywa tu asubuhi ili niweze kuwa na uchangamfu kazini na mwilini.

Sikukuu nyingi huwa nasherehekea nyumbani pamoja na familia na sikukuu ya sikukuu mimi husherehekea kulingana na muda wa sikukuu na sikukuu unachukua muda wa siku kama ngapi. Wakati nina sikukuu ya siku kama moja, huwa niko tu nyumbani kwangu, kutulia na familia yangu ndogo, bibi, pamoja na mtoto, tunachinja kuku, tunakula nyama. Na wakati ambapo niko na muda mrefu wa sikukuu kwa mfano siku kama tano hivi kama wakati wa krismasi. Ninasafiri pamoja na familia yangu ndogo kwenda kuona wazazi pamoja na ndugu na marafiki. Na tunaweza kusherehekea sikukuu kwa siku nyingi sana. Kwa mfano tunachinja mbuzi, tunakunywa mvinyo.

Mimi ninapenda muziki wote. Alafu pia ninapenda muziki wa jadi. Kwa mfano rumba kama vile za kina Franco, Madelu System, Samba Mapangala, Pepe Kale, na pia ngoma za kijadi kama classic akina Luther Van Ross, Maraya Kari. Kwa kua nyimbo za jadi huwa zinanikumbusha zamani. Nyimbo za jadi nilizisikia tangu utotoni, zikichezwa na wazazi pamoja na babu na mandugu na madada waliowazima. Ninapenda sana nyimbo za jadi kwa kua nyimbo za jadi huwa zinazungumzia mambo ya zamani, na pia huwa inafanya unakuwa na kumbu kumbu za utotoni na wakati mtu ambapo alikuwa anamea.

Mimi huwa siendi sinema wakati wowote, kitambo ndio nilikuwa naenda sinema, mara moja kila mwezi. Kufikia mwaka wa elfu mbili na kumi na saba, niliwacha kwenda katika sinema, baada ya uvumbuzi wa mtandao, wa filamu unaoitwa Netflix, na mitandao mingine. Kwa kuwa zile sinema ambazo ungeenda katika filamu kwenda kuziona. Saa hiii ukitaka kuzitizama unaangalia tu katika mtandao. Hivi sijakuwa nikienda kwenda kuona sinema.

Ningependelea sana kujua kupiga chombo cha muziki, lakini kwa sasa, bado sija jifunza chombo chochote cha muziki. Ningependelea sana kujifunza gitaa, piano nadrums lakini kwa wakati huu sijaweza kujifunza hivo hakuna chombo chochote za muziki ambacho ninaweza kuipiga.

Mimi napenda wanyama, wanyumbani. Nimewahi kumfuga paka mbeleni na pia nimewafuga mbwa kwa sasa. Niliacha kufuga paka kwa kuwa, baada ya kuanza kufuga kuku, paka walikua wakikula mayai na kuwakula vifaranga wakuku. Hivyo niliacha kuwafuga paka ni kabakii kuwa nikifuga mbwa. Huwa napenda mbwa kwa kuwa mbwa ni usalama na mbwa pia ni rafiki ya binadamu. Hivyo mimi napenda mbwa sana kushinda paka. Ndio.

Kwa michezo, ninapenda kutazama michezo sana. Kwa kuwa mimi nacheza mchezo mmoja tu wa raga. Na napenda kutazama michezo kama vile kandanda, raga, kriket, pamoja na mchezo wa kikapu. Na mimi sipendi kucheza sana. Napenda sana kutazama michezo. Kwa kuwa michezo huwa ukitazama unasisimuka mno. Unasisimka mwanzo unapoonea mchezo wajani ama unapoyaona katika mchezo, katika televisheni Unasisimua. Mara mimi napendelea kutazama. Kwakuwa miaka nilio fikisha wakati huu hauniruhusu kucheza michezo mingi. Kutazama tu.

Wakati mwingi, ninalazimika kutembea kwa miguu. Mimi hutembea kwa miguu kila siku. Kukua pia kutembea kwa miguu inasaidia kuimarisha afya. Wakati huu, nimenunua gari, lakini situmii gari kila wakati. Natumia gari, tu kuenda kazini. Wakati mwingi huwa, najipata nikitembea kwa miguu. Ninapenda sana kutembea kwa miguu. Kwa sababu ya afya, kwa sababu ya afya yangu.

Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijami kila siku, natumia mitandao ya kijamii kujielimisha na pia kujitumbuiza. Kwa mfano, natumia YouTube kujielimisha, alafu wakati ninapotaka kujiburudisha pia natumia YouTube kusikiza ngoma, kuangalia ucheshi, kuangalia cinema za ucheshi, kuangalia habari za hivi punde. Na mitandao ya kijami kingine ninacho kitumia ni pamoja na X, pamoja na TikTok, pamoja na Instagram, pamoja na Snapchat.

Plastiki plastiki imekuwa ikitumika sana duniani kwa muda mrefu. Na utumizi wa plastiki umefanya kudhoofika kwa mazingira. Imefanya mazingira kuwa chafu, kukua bidhaa ya plastiki huwa haziishi kabisa. Bidhaa ya plastiki, ukitaka kupunguza matumizi yake kwa mfano mimi nimeweza kubadilisha chupa nilizokuwa nikizitumia za plastiki. Hivi sasa natumia chupa za glesi. Chupa za glesi. Chupa za kioo. Kwa kuwa ni bora kwa mazingira yetu. Na kwa mfano vitu vya kubebea chakula. Badala ya kutumia sahani za plastiki sasa tunatumia sahani za vioo. Sahani za vioo. Na pia vitu vya kubebea mizigo badala ya karatasi za plastiki. Wakati huu mimi natumia begi. Begi ama kikapu. Kikapu kile cha kiasili kilichokuwa kikitengenezwa na kamba Sisal ndio.

Mimi huwa sinywi maziwa, sipendi kunywa maziwa. Mimi hutumia maziwa sana sana katika kupika chai ya majani ama kahawa, huwa sipendi kunywa sana maziwa, kwa kuwa, ninapo kunywa maziwa huwa wakati mwingi nasikia kutapika, hivyo sinywi maziwa sana na maziwa pia yafanya kuwa mimi kuwa na shida ya tumbo. Hivi mara nyingi mimi huwa na kutumia maziwa kupika chai peke yake. Kupika chai peke yake.

Mimi napenda kula sana ugali kushinda wali. Kwa sababu katika jamii yetu ya kiasili ya kiluo vyakula vingi vinaendana na ugali kwa mfano samaki. Sisi kama jamii ya kiluo tunapenda sana kula samaki. Na wakati unapokula samaki, unakula samaki ukifuatanisha na ugali wali huwa nakula mara moja moja lakini sio sana. Kwa kuwa pia wali yafanya wali nikikila nakula wali mingi ugali unakula ugali kidogo unashiba haraka. Hivyo napenda sana ugali.

Kwa kawaida, mimi huwa mchangamfu na ninapenda kupiga gumzo na watu. Kinachofanya nicheke muda mwingi. Huwa ni tuko na jamaa kazini pale ambaye anaitwaRonald. Huyu jamaa anakuwanga na hadithi, hadithi nyingi sana. Hadithi zingine za ukweli, hadithi zingine za uongo. Kwa huyu jamaa tunamjua sana kwa ucheshi. Na huyu jamaa kilu wakati unapokuwa kazini, hawezi kosa kufanya ucheke. Jambo lolote lile ataingiza ucheshi ndani. Iwe kazini, iwe mko nje, huyu jamaa ndiye anayefanya, nicheke. Ni mcheshi sana, ni jamaa rafiki yangu kutoka kazini.

Mimi kama mkaazi wa Kenya napenda chakula za kiasili. Ninapenda sana chakula ambacho kwa lugha yetu ya kilu tunaita Athola, Athola inamaanisha nyama ambayo imechomwa alafu ikakaushwa kwa jua. Baada ya kukaushwa kwa jua, ikatumika, ikakaangwa tena na kutengeneza supu mzuri na chakula yenyel adha ya kiasili. Chakula hichi na mara ya kwanza nilikikula nikiwa na nyanya yangu. Nikiwa nimeenda kumtembelea katika msimu wa krismasi. Kutoka wakati huo, chakula hiki kilinifurahisha sana na nimekuwa nikikula tangu wakati huo. Chakula hiki cha athola. Kinapatikana tu kwa mikahawa yanayouza chakula ya kiasili huku kenya. Chakula hiki kilikuwa kinakulwa na watu wa zamani kwa kuwa. Nyama ilikuwa inakaushwa juani ilinisiweze kuharibika. Na wakati pia nyama hii likuwa ikikaushwa, ilikuwa inavutia kiladha. Chakula hiki ni kitamu sana.

Sipendi kufanya kazi nyumbani ila wakati mwingine huwa inabidi kwa kuwa wakati mwingine unapata umekua mgonjwa na huwezi kufika kazini, kwa hivyo inabidi unafanya kazi nyumbani. Lakini huwa sipendi kufanya kazi nyumbani kwa kuwa ukiwa unafanya kazi nyumbani kuna visumbuvu vingi kwa mfano mtoto kucheza kelele kelele. Ukiwa nyumbani pia unaeza sahau ulikuwa unafanya kazi ukasahau kumaliza kazi kwa wakati, kwa kuwa kuna visumbufu vingi zaidi. Huwa sipendi kufanya kazi nyumbani, lakini tu nafanya kazi inapobidi.

Mahali ninapoishi sana sana, huwa kuna jua kali wakati mwingi sana. Kwa mfano, msimu huu wa jua, wakati ambapo kuna jua kali, tuna jua kali, tunashuhudia mambo mengi. Na ili kuzuia jua kali huwa navalia sana kofia wakati pia hapo navalia mavazi ambayo yanafunika mwili wangu wote ili kujikinga kutokana na jua kali ambayo inaweza kuleta saratani ya ngozi. Wakati wa jua kali pia huwa naanika bidhaa kama vile dagaa ili iweze kukauka bidhaa kama vile vitunguu ili viweze kukauka visije visije vikaharibika. Wakati pia jua ni kali huwa napenda sana sana kufanya usafi wa nguo kwa kuwa wakati kuna jua kali nguo zinaweza kukauka haraka mwendo wa kasi sana.

Nilipokuwa utotoni, nilikuwa napenda kufanya vitu vingi sana kwa mfano, nilikuwa napenda kuendesha baiskeli, nilikuwa napenda kuendesha gari ya sanamu inaitwa toya car, na pia nilikuwa nimependa sana kucheza na marafiki zangu. Alafu pia nikiwa mtoto nilikuwa nimependa sana kutembelea sana babu na nyanya yangu. Na pia nilikuwa nimependa sana katika utoto wangu, nilikuwa napenda sana kula vya lkula vya haraka kama vile kuku, kuku wa kukaanga, kuku wa kukaanga.

Kila jioni, kabla ya kulala, huwa baada ya chakula cha jioni, huwa naenda naoga, halafu navalia nguo za kulala, halafu kabla ya kulala pia tunapiga magoti na familia, tunamshukuru mwenyezi mungu, tunaomba kabla ya kulala. Ndiyo halafu namuaga mke wangu pamoja na mtoto nawaawambia wawe na usiku mwema tutaonana asubuhi.

Mimi huwa na katika mtandao huwa nasoma habari katika vifaa vengi vya ki digitali kwa mfano YouTube huwa nasomea sana habari mtandaoni katika YouTube na habari za kidharura huwa nazisomea katika kifacha jamii cha X liyo kwa ikijulikana kama Twitter. Na pia napata habari mtandaoni kutoka kwa gazeti za kidigitali. Gazeti za kidigitali za kisasa. Kukua gazeti nyingi sana squeezy hazichapishwe Namu.

Wakati ambapo nimekua mzima, nime gundua ya kuwa ninapenda sana utulivu, ninapenda sana utulivu, ukimia. Hivo basi pahali popote ninapokua ama ninapoenda huwa napenda sana kuwa mahali patulivu, mahali akuna kelele, mahali paheshima, mahali ambapo pana mandari mazuri. Kwa kuwa mahali kuna maambari mazuri na hewa safi akili inaweza kufikiria kwa usawa. Napenda napia kukiwa na utulivu. Napenda sana pahali patulivu sana.

Mara nyingi mimi hua nacheza sana na mke wangu pamoja na mtoto wa kuwa hao ndo hua nao na kuwa nao kila siku. Mimi napenda sana kucheza na mwana wangu wa kike ambaye anamiaka miwili. Tunapenda sana kucheza mchezo wa kukimbia na kujificha anajificha, ninajificha, anitafute. Mke wangu tunacheza na ye mchezo ya krak. Inaitua kama vile kadi. Kucheza mchezo ya kadi pamoja na scrubble ilikupanua mawazo yetu pia ya kiakili huwa nacheza sana na mke wangu pamoja na mtoto wangu.

Ndio mimi ni mpiga kura jatika eneo la kitengela. Mimi nimeanza kupiga kura kutoka mwaka wa elfu mbili kumi na sita. Nimeshapiga kura mara mbili hapa nchini Kenya. Mara ya kwanza nilikuwa navutiwa na Raila Amolo Odinga. Na mara ya pili nilimpigia hayati mzee Raila Amolo Odinga. Mimi ni mpigajikura. Na upigaji upigaji kura ni muhimu kwa demokrasia katika nchi yoyote ile.

Mimi katika dunia hii, ningependa sana niwe na uwezo wa kuwa na hela nyingi sana duniani. Hela nyingi sana. Kwa kuwa, nikiwa na hela nyingi, nitaweza kutatua shida za watu wengi sana duniani. Kwa mfano, nitaweza kusaidia masikini waeze kwenda wa shuleni. Nitaweza kujenga mahospitali. Nitaweza kusaidia wajane, mayatima. Wenzangu nitaweza kuboresha maisha ya binadamu wenzangu. Ndio, ningependa sana na uwezo kuw na hela nyingi sana duniani.

Katika maisha yangu sina vitu vya dhamani vingi sana lakini kitu cha dhamani nilicho nacho ni rozari ya kikatoliki ambayo iko na thahabu, ambayo nilikabidhiwa na babu yangu kabla aage dunia. Nime kihifadhi ki rozari ya dhahabu kwa kuwa inanipa kumbukumbu ya babu yangu na pia dahahabu, dhahabu ni bei ya ju. Hivyo basi huwa nakiweka vizuri kwa kuwa nikikipoteza nitakua nipoteza kitu cha thamana sana. Hivyo basi nimeweka dhahabu kifaa cha thamani peke yake yumbani.

Mimi huwa nafanya mazoezi kila siku, kwanzia siku ya jumatatu mpaka siku ya ijuma. Na wakati huu, mimi hufanya mazoezi wakati wa asubui. Kwa kua asubui bado mwili, unauchangamfu wa mwili. Na wakati wa asubui huwa, nimechangamuka akili bado imefunguka. Kukua jioni huwa, nimechoka huwa siwezi kufanya mazoezi jioni. Mimi hufupenda kufanya mazoezi ya asubui peke yake.

Nina kumbukumbu nyingi za kutoka utotoni kwa kuwa saa hii nina miaka thelathini na kumbukumbu ambayo siwezi isahau na kumbuka tukiwawatoto katika shamba la babu yangu nimi pamoja na binamu zangu pamoja na ndugu zangu tulikuwa tunapenda sana kupanda miti ya miti ambayo ilikuwa na maembe. Sasa wakati kuna ndugu yangu walipanda mti wa maembe kufika katikati akakutana na nyoka ana kwa ana na wakati alikutana na nyoka ana kwa ana alianza kupiga nduru. Badala ya kushuka kwa upole kwa kuwa alikuwa ameogopa ule nyoka. Alijirusha chini mara moja tifu katika alijirusha tifu. Hivyo akavunjika mguu. Nyoka hiyo ilikuwa imebaki katika mti bila kusonga. Siwezi kusahau kwa kuwa tulifikiria nyoka hiyo itaweza kumuuma. Lakini aliweza kuponea. Adi siku ya leo huwa tunamkumbusha. Tunamkubusha. Tukio hilo lililofanyika miaka ishirini iliyopita.